Kwa mawazo yangu watoto wa zamani walionekana kuwa na afya zaidi kwa sababu walitumia muda mwingi wakicheza nje na kufanya shughuli za mwili. Hawakuwa na simu kompyuta na michezo ya video kuwafanya wakaenda ni kwa muda mrefu kama ilivyosaidia sasa. Walicheza michezo kwa mpira kukimbia kuruka kamba na michezo mingine ya watoto hivyo bila hata kujua walikuwa wakifanya mazoezi ya kila siku pia walitembea sana kuenda shule, dukani na kwa marafiki badala ya kutumia usafiri kila wakati pia walikuwa na nafasi ya kupata hewa safi na mwanga wa jua hasa walipokuwa wakicheza nje wakati wa mchana walikutana na watoto wengine wakashirikiana na kujifunza kuwasiliana.

Kwa kawaida, tunakikisha maji ya kunywa ni safi kwa kuyachemsha kabla ya kunywa. Hasaa, kama hatuna uhakika na chanzo chake, baada ya kuchemsha, tunayaacha ya poe kisha tunayahifadhi kwenye chombo safi kilicho funikwa. Pia, tunajaribu kupata maji kutoka kwenye chanzo kinacho aminika. Kama ni maji ya bomba, huatunahakikisha hio bomba ya kuhifadhi ni safi na havijaachwa wazi kwa muda mlefu. Wakati mwigine watu hutumia vichugio vya maji kuondoa uchafu unaoweza kuonekana kama njia ambayo inaweza kuwa n vijururu kuchemsha ni njia rahisi inayotumika sana nyumbani kwetu.

Methali haraka haraka haina baraka ina maana kwamba kufanya jambo kwa pupa na bila umakini kunaeza kusababisha makosa au matokeo mabaya. Ni vizuri kuwa na subira na kufanya jambo kwa uangalifu. Kama kuna wakati nilikuwa na kazi ya shule ambayo nilitaka kumaliza kwa haraka ili nipate muda wa kufanya mambo mengine. Nilifanya bila kupitia vizuri na nikagundua baadaye kwamba nilikuwa nimekosea baadhi ya sehemu. Ilinibidi nirudie na kuhisahihisha na nikatumia muda mwingi zaidi kuliko kama ningefanya kwa utulivu tangu mwanzo.

Kutembea kwa miguu ni jambo la kawaida katika eneo letu. Watu wengi hutembea kwenda dukani, sokoni, shuleni na au hata kazini hasa kama sehemu wanakoenda hakuko mbali sana. Na asubuhi unaweza kuwa na watu wengi wakitembea kuelekea kwenye shughuli zao. Wanafunzi hutembea kuenda shule, huku wengine wakielekea sokoni au kwenye vituo vya magari. Jioni, kuna baadhi ya barabara zilizonyooka nzuri za kutembea. Lakini katika maeneo mengine njia zinaweza kuwa finyu na zenye mashimo mengi sana kupitia.

Ninapo tumia muda wangu wabule na penda kufanya mambo mbalimbali kuringada na hali yangu wakati mwingine huwa naskiliza muziki, kuangalia filamu au kutumia simu kwa ajiri ya buludani pia napenda kutumia muda huo kujifunza mambo mapya na weza kusoma kitabu kutazama mafunzo mtandaoni au kufanya mazoezi ya ujuzi ambao ningependa kuboresha wakati mwingine hutoka nje na kutembea au kukutana na malafiki kama niko nyumbani naweza kusaidia kazi za nyumbani au kupumzika tu baada ya siku yenye shuguri nyingi.

Kutuma na kupokea pesa kwa simu ni huduma inayo tu miwa sana katika maisha ya kila siku. Inarahisisha watu kutuma pesa kwa familia. Marafiki au wana biashara kwa kulazimika kubeba pesa taslimu. Kama mtu anaweza kutuma pesa kupitia huduma ya pesa kwa simu kwa kuchagua nambari ya mpokeaji. Kuweka kiasi anachotaka kutuma na kuthibitisha mara kwa njia salama. Mpokeaji hupokea ujumbe unapo mthibitisha kwamba pesa zimefika pia watu hutumia simu kupokea malipo anapouza bidhaa na kutoa huduma kitu muhimu ninacho zingatia ni kuhakikisha nambari ya mpokeaji na kiasi cha pesa ni sahihi kabla ya kuthibitisha uamala huduma hii imekuwa muhimu sana kwa sababu inafanya miyamara kuwaya haraka rahisi.

Ningewaambia vijana wa kwetu leo kwamba wasikate tamaa, wajiamini. Maisha yanaweza kuwa na changamoto nyingi lakini kila mtu ana uwezo wa kujifunza na kujenga anayotaka. Ningewashauri watumie mbinu nzuri za kujifunza ujuzi, kusoma na kufanya kazi zinazoweza kuwasaidia badala ya teknolojia pekee fungua fursa nyingi hivyo, ni nzuri kujifunza mambo kama kompyuta, biashara na ujuzi mwingine unaweza kuleta kipato pia ningewaambia wasifikirie mafanikio ya haraka. Ni bora kuanza na kitu kidogo na kukua hatua kwa hatua kuliko kutaka kupata kila kitu mara moja. Ningewakumbusha pia kuheshimu wazazi, walimu, marafiki na watu wengine katika jamii. Mwisho ningewaambia wajiepushe na mambo yanayoweza kuharibu maisha yao na badala yake wajenge nidhamu, wawe na malengo na wafanye kazi kwa bidii.

Naam, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Hasa, chipsi, chipsi mayai na mishikaki. Nakipenda kwa sababu ni kitamu kinapatikana kwa urahisi na hakihitaji kusubiri muda mrefu. Mara nyingi, ninaweza kula chakula cha haraka, ninapokuwa na shughuli nyingi, au ninapokuwa nje na sitaki kupika. Pia, ni vizuri wakati mwingine unapokuwa na marafiki na mnataka kula kitu pamoja. Hata hivyo, sipendi kufanya chakula cha kila siku, napenda pia kula chakula cha nyumbani kama ugali, mboga maharagwe na nyama, kwa sababu huwa nahisi kujua kilivyotayarishwa.

Ninapopiga simu kulalamika kuhusu huduma au bidhaa, kwanza huwa nazungumza kwa heshima na utulivu, huwa naeleza tatizo iliyotokea na wakati lilipotendeka. Baada ya kueleza tatizo, huwa nauliza kama wanaeza kunisaidia kulitatua. Kama tatizo limeendelea kwa mda, huwa nahisi kama sijajaribu sana. Mwisho wa mazungumzo huwa naomba maelezo ya hatua inayofuata au muda ambao tatizo linaeza kutatuliwa pia huwa nashukuru aliyenisaidia.